Napenda huwa kutathmini kazi. Ila sasa hisia inaingia kulingana ni kazi gani. Kuna kazi za mijengo, kuna kazi za ofisi, kuna kazi tofauti tofauti. Hasa ninavyozitathmini pia ni tofauti kama vile kazi za mijengo uhitaji nguvu nyingi na pia haihitaji masomo sana ni kuwa tu na uwezo wa kufanya kazi. Si kama kazi za ofisi, zinazohitaji masomo kama kukuwa na taaluma katika kompyuta ama kukuwa na taaluma katika mahali fulani au mahali fulani pa masomo lazima uisomee, ndio uijue zaidi kama kazi ya ualimu, kazi ya kukuwa meneja, lazima uisomee zaidi.

Mimi huwa mara nyingi, sijapenda mambo ya sherehe, sijapenda sana mambo ya sherehe ila sherehe ya mwaka mpya, kama ya huu mwaka, sijasherehekea sana nilikuwa tu nyumbani nacheza tu muziki na kukuwa tu mitandaoni kufanya tu kazi zangu kawaida kusoma kitabu, kusoma biblia hivo tu, sijapenda kwenda mambo kama za bar ama kwenda kucheza ngoma kwingine. Apana, na sherehekea tu kivyangu kwa nyumba, kuomba, kusoma kufanya tu kazi zangu kama kawaida bora niko hai, bora naeza fanya kazi zangu vizuri na pia bora naeza pata chakula ya kukula naeza pika na maisha inaendelea tu, sijapenda kushirehekea sana.